Ni aina gani ya muziki nayoipenda siezi nikasema moja au mbili maana napenda muziki karibu wa aina yote muziki mzuri naisikiza naiskiza sana maana napenda muziki napenda wasanii maana usanii sanaa waona hivo siezi nikasema sana kama ndo bongo kama ndo pop wala classic wala au reggae siezi nikasema kwa sana ni gani ila tu maana wajua natoka Africa mashariki siyo huku kwetu bongo ndiyo kusema waona twaimba bongo kweli kweli upo, hivo tuseme bongo kwa sasa, maana ni wimbo wa nyumbani, nyimbo za nyumbani zinatungwa kupitia staili ya bongo. Tena ni muimbaji gani au bendi nayopenda zaidi? Aha. Kama bendi, bendi kuna hii bendi sana ndo inakuja. Inaitwa heart the band. Napenda heart the band sana. Tena napenda watendawilli sana. Tena napenda muimbaji mwingine shupavu sana. Anakuja yuaitwa Costa Ojuang. Napenda wimbo zake tena zaidi. Kisha yua ya tajiri. Hata huyo pia mwingine hatari huyo. Hatari sana. Kisha bongo. Pengine diamondi. Diamond platinum. Yupo sawa kabisa. Tena alikiba pia yuko sawa. Tena huko juu. Na kuna mwingine yuakuja. Tena vizuri sana. J Melody. Tena mbosso kani. Mboso kani yuko juu. Nawapenda sana wasanii. Ni wakati gani nasikiliza muziki. Karibu saa yote nikiwa nina nafasi kwenye siku. Utanipata nasikiliza muziki. Unahisi jinsi gani muziki ukisikiliza. Nahisi vizuri. Nikisikiza muziki ambao naupenda. Nasikiza vizuri. Nafurahia tu yaani. Nasikia kwamba roho yangu una utulivu wake. Unafurahia. Hivo napenda napenda muziki kweli kweli.